Mimi huhimiza ushirikiano katika timu kwa kusisitiza mawasilano ya wazi na kuheshimu mawazo ya kila mwanachama. Ni muhimu kuweka malengo ya pamoja na kusaidiana wakati wa changamoto ili kil mmoja ajisikie kuthaminiwa jambo linaloongeza ufanisi na kuleta mafanikio makubwa kwa pamoja.

Timu ya michezo ninayoifuata kwa hamu kubwa ni klabu ya simba kutoka Tanzania naipenda timu hii kwa sababu ya ushindani wao mkali uwanjani. Mashambiki wenye bashasha na historia yao ndefu ya mafanikio makubwa katika soka la ukanda wa Afrika mashariki.

Ndiyo, mimi hutumia mfumo wa usalama wa vidole kulinda vifaa vyangu vya kielektroniki na kuhakikisha usili wa taarifa zangu muhimu. Teknolojia hii nirahisi na ya haraka na inanipa amani, moyoni kwa usalama zaidi.